Nikitaka kustarehe msisi huenda safari park. Tunaenda na watoto wangu kupumuzika safari park. Tunakula mkuku, tunaitisha vinyoanji kari, vinyoanji tele, tunakunyo, tunajibamba vizuri sana.

Mladi mpya wa kazi tunaianza kumwaga mawe, alafu tukimwaga mawe, tunaweka mchanga, tunaweka simiti, tunanunua pore pore, tunanunua chuma, after chuma, tunatafuta fundi.

Kufanya kazi yangu vizuri, napripeanga siku yangu na naamka asubuhi na mapema na nijitalisha, nikijitalisha naenda kutahaliza kazi yangu, juni ifanya pole pole alafu niimalize na niimalize wakati yenye inavaa, ndiyo nafanyanga kazi yangu vizuri.

Mafunzo yenye na izataka kukazini ni kufunzwa jia ya vienye nitaweza kuweka profit, kuweka vienye nimenunua. Iyo diyo kitu unisida sana. Nikiwa kwa kazi, unafanyanga mahesabu na kufanya mahesabu. Ni kitu ya muhimu sana kwa kazi.